Leo lazima niende kutembea nimekaa sana nyumbani wiki hii mwili wangu unaitaji mzozo nitakwenda uwanjani karibu na nyumba kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi nitachukua maji nisi kauke labda nitakutana na jirani zangu tunaweza kutembea pamoja mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribj kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati nzuri zaidi kwangu. Ntafanya hivi wiki mzima. Nitengeneze tabia nzuri.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

Nina hisi usingizi sasa ni saa ngapi saa tatu usiku lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango jee. Nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndio. Imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba ni lale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya nitakua na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.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

Ninazitumia zote. Nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii. Zinachukua na fasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu ya michezo. Che. Zinifaa. Labda moja au mbili tuu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari. Kathaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili au kuangalia pesa. Nathani nitaweka programu kumi tu.

Msimu mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimeshailima wiki liopita. Mvua itasaidia mimea kukuwa haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwenye mkulima mjuzi yeye ana mbegu ya aina nzuri zinazaa sana msimu huu ni rahma kwa wakulima wote lazima nitumie wakati huu vizuri nisipoteze nafasi nitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Nina njaa sana. Je. Nipike nini leo? Kuna wali na maharage hapo jikoni. Au. Nipike pilao. Lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu. Chapati na mchuzi wa mboga. Ninavyuma viazi na karoti. Nitaongeza pili pili kidogo. Sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana. Utafurahi. Ninahitaji kuanza kuanda mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri. Lakini leo nimezeeka kidogo.

Jee, niendeshe gari au nichukuwe basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mzigo mwingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununuwa vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu alie mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununuwa dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha. Nisikosahao kitu chochote.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kitibarua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio. Nisikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.